Je unapenda chakula kitamu? Kwangu naeza kusema kuwa napenda chakula kitamu lakini kikiwa na ukali kiasi kama vile kuongezwa pilipili moja. Naeza sema napenda chakula kama vile kuku kama imetengenezwa alafu imeongezwa kapilipili moja.

Je unapenda kuogelea naam nimekua nikipenda kuogelea tangu nikiwa miaka tano kwanza huo ndo mwaka nilijifunza kuogelea na baada ya karibu wiki mbili nilikuwa nimejua kuogelea vizuri sana hata saizi naeza kuogelea kwa bahari na hata maji ya liyo na kilomita mingi.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Kwangu huwa hapa mahali ninapoishi ni nyumba ya kukodisha na ni karibu na barabara kuu ya atika. Na sehemu huu niliweza kuhamia miezi mbili iliyopita. Na kitu moja ambayo ilinifanya nipende sehemu huu ni kwamba liko karibu na barabara ndio maana inanisaidia wakati wa kwenda kazini siezi kuchelewa. Na huku nahisi niko salama sana maana usalama uko juu.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda. Kwangu ningeweza kusema kuwa kinywaji baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda. Kwa sababu hunipa burudani na huniboresha mwili. Napenda sana juisi ya machungwa ikiwa baridi kwa kuwa hufuraisha sana hasa wakati wa joto. Kinywaji hiki hunisaida kujisikia mwenye nguvu na mwenye afya. Pia hunipa furaha na kunituliza baada siku ndefu ya kazi wakati ninaapo hisi joto mingi.

Ni somo gani ulilopenda shuleni. Kwangu ningesema kuwa somo nililopenda zaidi shuleni ilikuwa somo la sayanzi. Kwa sababu lilinifanya kuelewa jinzi mambo mbali mbali yanafyofanya kazi katika maishi ya kila siku. Nilifuraia kufanya majaribio na kujifunza kuhusu mwili wa binadamu mimea na mazingira. Somo hili lili niongeza hamu ya kuuliza maswali na kufikiri kwa kina.

Unaboreshanaje michakato ya kazi naboresha michakato ya kazi kwa kupanga kazi vizuri na kutumia muda kwa ufanisi pia napatia mara kwa mara mbinu zinazotumia hili kubaine maeneo yanayohitaji kuboreshwa kushirikiana na wenzangu na kusikiliza mawazo yao kunanisaidia kupata njia bora na raizi za kufanya kazi.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema. Napenda kuamka na jua kwa sababu kazi yangu ni ya mchana na inanihitaji kuwa na nguvu tangu asubuhi. Kuamka mapema hunipa muda wa kujipanga na kuanza siku nikiwa tayari. Pia hunisaidia kutumia vizuri mchana wangu bila haraka.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Kwangu kila asubuhi ninapoamka huanza kwa kupiga pushups ili kuupa mwili nguvu na kujiandaa kwa siku. Baada ya mazoezi naenda kuoga hili nijiske msafi na mwenye uchangamfu. Kisha nakula kifungua kinywa kabla kuondoka kuenda kazini nikiwa tayari kwa majukumu ya siku.

Ninini kipa umbele kazini kwa mawasiliano. Kipa umbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuwa wazi wa heshima na mwelekeo mzuri kwa kila mtu. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka kutoelewana na kuhakikisha kazi inaenda kwa ufanisi. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini hili kujenga ushirikiano mzuri kazini na wenzako. Kwa hiyo.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea. Kwangu ningesema kuwa ninapenda mazingira ya kazi yenye mvuto na ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi. Mahali ambapo kila mmoja anashirikiana kusaidiana na kubadilisha mawazo hufanya kazi kwa rahisi na yenye furaha pia ningependa kusema kuwa mazingira yenye mpangilio mzuri usafi na nidhamu hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Kwangu ninapokea maoni kutoka kwa wingine kwa njia ya heshima na akili wazi. Ikiwa maoni ni chanya nashukuru na kuyathamini kwa sababu hunipa motisha na furaha. Ikiwa maoni ni hase nayaangalia kwa makini na kuchukua yale yanayoweza kunifundisha na yale yasiofaa na yaapuza kwa busara. Kwa njia hio ninajifunza kila wakati na kuboresha kazi yangu.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Kwangu nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia simu, barua pepe na programu za mkondoni. Tunapanga mikutano ya kawaida kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake. Mawasiliano wazi na ushirikiano husaidia timu kufanya kazi kwa mafanikio liche ya umbali tuliopo.

Tunda lako la kupendeza ni lipi? Tunda langu la kupendeza ni machungwa. Hii ni kwa sababu lina ladha tamu na linatoa nguvu. Ni napenda kula machungwa fresh. Kwani hunifanya nijisikie mwanzo mzuri wa siku pia lina vitamin C nyingi zinazosaidia afya ya mwili na kuimarisha kinga. Kila wakati ninapokula machungwa nahisi nikiwa na nguvu na furaha tele.

Je, unapenda kuvaa vipuli? Naam, napenda kuvaa vipuli kwa sababu hufanya nionekane vizuri na kujisikia vizuri. Vipuli hubadilisha sura ya mavazi na kuleta mtindo wa kipekee. Pia hufanya nionekane mchangamfu na kuongeza kujiamine. Kila wakati ninapo vaa vipuli nahisi furaha na raha ya mavaze wangu.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona. Kwangu mandhari nzuri zaidi niliowahi kuona ni machweo ya jua kwenye ziwa. Rangi ya udhurungi uwaridi na dhahabu zikichanganyika kwenye maji zilikuwa za kupendeza sana. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie amani na furaha. Na ilikuwa fursa ya kupumzika na kufikiria maisha. Kuangalis jua ikizama kwenye ziwa ni kumbukumbu ya uzuri kwa asili ambayo sitawahi sahau.

Unahifadhi data yako wapi? Ninaifadhi data yangu kwa kutumia vifaa salama kama kompyuta na ifadhi za mtandaoni. Uwa naweka nwila himara ili kulinda tarifa zangu dhidi ya upotevo au wizi. Pia uifadhi nakala ya ziada ili kuhakikisha data haipotee endapo tatizo litatokea. Sana sana natumia google ama microsoft drive.

Mfereji gani wa tv unafuata? Kwangu mfireji wa tv ninaoufuata ni the bold and the beautiful. Kwa sababu ni mfululizo wenye msisimuko na hadithi za kuvutia. Napenda jinsi wa wahusika wanavyoshugulika na changamoto za familia, biashara na pia mapenzi. Kila kipindi hutoa burudani na kunifanya nifikirie kuhusu uhusiano wa watu na maisha ya kila siku.

Je umewai kutembelea ziwa au mto. Naam nimewai kutembelea mto na ziwa lakini zaidi nilipenda ziwa Victoria. Ziwa hilo lina mandhari nzuri sana na upepo wako hunipa hisia ya amani. Kutembelea ziwa Victoria ilikuwa uzoevu wa kufurahisha na wakukumbukwa sana. Kwa hivyo.

Unapenda kutembea wapi? Kwangu unapenda kutembea mahali tulivu penye utulivu kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu zangu. Kama vile msitu mdogo. Mazingira ya asili hunifanya nijisikie amani na kupumzika kisaikolojia. Kutembea sehemu kama hizo hunipa nguvu mpya na kunifanya nianze upya nikiwa na mawazo mzuri.

Chakula gani unachopenda kula jioni. Mimi ningesema kuwa chakula nachopenda kula jioni ni mchele pamoja na nyama. Hii ni kwa sababu ni mlo kamili na unaonipa nguvu. Napenda jinsi mchele unavyoweza kuchanganywa na nyama tafauti na mboga ili kuwa na ladha tamu. Pia hunifanya nijisikie kuridhika na kupata lishe muhimu kwa mwili.

Arufu gani unayoipenda kwangu arufu ninayopenda ni ya sigara. Na sijui kwa nini kwa sababu sivuti sigara mimi mwenyewe. Arufu hiyo hunipa hisia za utulivu na mara nyingine hufanya nibakie kwenye kumbukumbu nzuri za zamani. Ni ya kipekee na inanikumbusha nafasi fulani. Ingwa sivuti sigara mwenyewe arufu yake hunipa furaha kidogo na utulivu wa sekunde chacha.

Je unatoa sadaka hau mchango. Naam ninatoa sadaka kwa sababu ni njia ya kushirikiana na kusaidia wengine wenye maitaji. Sadaka unisaidia pia kujenga heshima na shukrani kwa mungu na jamii yangu. Kila mara ninapotoa sadaka nahisi furaha na kuridhika moyoni ni tabia nzuri ambayo huniimarisha roho na kumnyakua muongozo wa maisha.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kwanza mimi mwenyewe napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vyombo na mifuko inayoweza kutumika tena. Na pia nahamasisha jamii kuelewa madhara yake kwa mazingira. Na pia nahamasisha jamii kuelewa madhara yake kwa mazingira. Na kulinda viumbe hai.

Unapendelea shati ya tishati kwangu ningesema napendelea kuvaa shati wakati wa kazi kwa sababu ni rasmi na linalipa sura ya kitaalamu. Huku ni kivaa tishati weekend kwa raha na utulivu. Shati hunifanya nijisike mchangamfu kazini na tishati hunifanya nipumzike na kufurahia muda wa mapumziko. Hii inanisaidia kutofautisha kati ya kazi na wakati wa kupumzika Muzika.

Unaandaa ripoti za kazi vipi. Kwangu ninaandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kwanza. Kisha kuandika kwa mpangilio unaofaa. Na pia mara nyingine najumuisha michoro au jedwali ili kufanikisha ufahamu. Mwisho nakagua ripoti kuhakikisha haijakosea kabla kuwasilisha kwa mkubwa wangu. Kwa hivyo.

Eleza chumba chako cha kulala. Kwangu chumba changu cha kulala ni kidogo. Na kina rangi nyeupe kwenye ukuta ambayo inanipa hisia ya utulivu. Kutoka kwa dirisha naeza kuangalia njia ya ku jambo linalonipa mtazamo wa mandhari ya nje. Kila kitu kimepangwa kwa mpangilio mzuri lakini nachopenda zaidi ni kitanda changu. Kitanda changu ndicho kipengele ni nachokipenda zaidi kwani huchangia uzuru huchangia usingizi wangu mzuri.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ninayokumbuka ni finali ya World Series mwaka wa elfu ishirini kumi na sita marekani Ambapo Chicago Cups walishinda dhidhi ya Cleveland Indians. Mechi hiyo ilikuwa ya kusisimua sana hasa kwa sababu clubs walishinda baada ya miaka kumi na nane bila ushindi wowote. Timu zote zilionyesha mbinu za kipekee na ushindani mkale.

Je unagawanya taka zako naam nagawanya taka zangu kwa sababu ni njia nzuri ya kusaidia kulinda mazingira ninatenga taka zinazoweza kutumika tena au kuchomwa au kuharibiwa kwa usahihi hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuhakikisha mazingira yanabaki safi.